Jumatano ni siku ninayoiona kama katikati ya wiki. Mara nyingi huwa siku ambayo tayari nimezoea ratiba ya wiki. Napenda jumatano kwa sababu hunipa nafasi ya kupima maendeleo ya kazi yangu. Pia hunikumbusha nijipange vizuri kwa siku zilizobaki. Jumatano hunifanya nijisikie bado nina nguvu ya kuendelea ni siku ya kawaida lakini ni muhimu katika mpangilio wangu wa siku.

Kusikiliza ni jambo linalonipa umuhimu mkubwa katika maisha yangu napenda kusikiliza watu wanapozungumza ili niwaelewe vizuri. Pia kusikiliza hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuepuka migogoro. Ninapomsikiliza mtu humfanya ajisikie kudhaminiwa. Napenda pia kusikiliza muziki kwa sababu hunipa utulivu kwa maoni yangu kusikiliza ni msingi wa mawasiliano mazuri.

Lengo langu ni kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha yangu. Unisaidia kujua ninacho taka na ninacho paswa kufanya kila siku. Ninapoweka lengo hujitaidi kupanga muda na juhudi zangu vizuri. Lengo unipamotisha ya kufanya kazi kwa bidii hata pale panapo kua na changamoto. Pia hunisaidia kupima maendeleo yangu hatua kwa hatua. Kwa maoni yangu kuwa na lengo ni msingi wa mafanikio.

Neno bidhaa lina maana ya kitu chochote kinachouzwa, kinatengenezwa au kinatolewa kwa matumizi. Ikiwa ni kama bidhaa ya biashara au huduma.

Alhamisi ni siku ninayoiona kama karibu na mwisho wa wiki. Marai nyingi huwa ni siku ambayo kazi nyingi zimeaza kukamilika. Napenda alhamisi kwa sababu hunipea matumaini ya mapumziko yanayokuja. Pia hunifanya nipange kazi za mwisho kabla ya ijumaa. Alhamisi hunihamasisha kuongeza bidii ili kumaliza majukumu. Ni siku yenye msukumo na maandalizi ya weekendi.

Kwa heri, ni neno ninalo litumia kuonyesha heshima na matumaini ya kuonana tena. Napenda kusema kwa heri kwa utulivu bila haraka. Hunifanya nitambue kuwa mazungumzo yamefika mwisho kwa sasa. Pia, huwacha hisia nzuri na kumbukumbu njema. Ninapo sema kwaheri, huwa na matumaini ya kuwasiliana, mawasiliano yajayo. Kwaheri kwangu si mwisho bali ni mapumziko ya muda.

Utafiti ni jambo ninaloliona kuwa muhimu sana katika masomo na kazi. Hunisaidia kupata taarifa sahihi na za kina kabla ya kufanya maamuzi. Napenda kufanya utafiti kwa kusoma vitabu, makala na kutumia interneti. Utafiti hunijenga kuwa. Hunijenga kuwa makini na mwenye hoja ninapowasilisha mawazo zangu. Pia hunisaidia kuongeza marafiki na uelewa wangu. Kwa maoni yangu, utafiti ni msingi kuu wa maarifa na maendeleo.

Habari za jioni ni muda ninao penda kwa sababu huja na utulivu wa siku. Jioni unipa nafasi ya kupumzika baada ya shuguli za mchana. Napenda kusikiliza habari za jioni ili kujua yaliyojjiri wakati wa siku. Pia ni wakati mzuri wa kukaa na familia au marafiki. Jioni hunifanya nitafakari yaliyopita na kupanga kesho. Kwa maoni yangu, habari za jioni uleta utulivu na ufahamu.

Wakati mwingine napenda kutumia muda wangu kwa shuguli zisizo za kawaida. Hii naweza kuwa kupumzika, kusoma vitabu, hau kufanya mazoezi. Pia wakati mwingine uniwezesha kunjaribu mambo mapia au kujifunza kitu kipia. Hi unisaidia kupunguza msungo wa mawazo na kupata burudani. Kwa maoni yangu, wakati mwingine ni muhimu ili kupumzika, kufuraia, na kuimarisha mwili na akili.

Mkakati ninao uona kama mpango wa kufanikisha malengo yangu. Na penda kuwa na mkakati katika kazi na masomo ilikuwepuka, upotevu wa muda na nguvu. Pia, unisaidia kupanga, hatua, kwa hatua na kupima maendeleo. Mkakati mzuri hunipa uhakika na kujiamini katika maamuzi kwa maoni yangu kua na mkakati ni mfumo muhimu wa kufanikisha kila jambo kwa ufanisi.

Jitunze ni jambo muhimu ninae lizingatia kila siku. Napenda kujali afya yangu kwa kikula vizuri, kufanya mazwezi na kupumzika vya kutosha. Pia, jitunze linausisha kusafisha mwili, mitindo na mali zangu. Kufanya hivyo, kuna nifanya nijisikia mtulivu, mwenye nguvu na mwanyekunji amini. Kwa maoni yangu, jitunze ni msingi wa maisha bora na yenye mafanikio.

Mama wangu ni mtu ninae mweshimu na kumthamini sana. Unipenda, kunielewa na kunisadia kila wakati nnapo itaji msaada. Napenda jinzi anavio nipanga na kunifundisha madili memu. Pia, mama uniweka kwenye njia sahihi katika maisha na kunihimiza kufanya vizuri. Kwa maoni yangu, mama ni chanzo cha upendo, ushauri na faraja ya moyo.

Asante ni nayo iona kama neno la heshima na shukrani. Napenda kusema. Asante pali ninaapopata msaada au jambo mzuri kutawa kwa mungini. Pio niwezesha kuonyesha uthamini na furaha. Kusema asante kuna nifanya nijisikie vizuri na kushikia na amani kwa. Kwa maoni yangu, asante ni neno lililo muhimu katika kueshimiana kudumisha usiano mzuri.

Maendeleo ni nayo yangalia ni pale ninapokuwa nikiinua kiwango cha maisha yangu na maarifa yangu. Napenda kuona matokeo ya jitihada zangu ya kionekana gatika kazi au masomo. Pia maendeleo nisaidia kufanikisha malengo yangu, binafsi, na ya kila kizazi. Wakati mwingine napenda kujifunza mbinu mpya au kuboresha ujuzi wangu. Kwa maoni yangu, maendeleo ni ushahidi wabidii na vumilivu katika maisha.

Kushindwa ni nacho kiona ni pale stima sitimizi malengo yangu au jambo linalo shindikana. Napenda kuchukulia kushindwa kama funzo la kujifunza na kuboresha juhudi zangu. Nisaidia kujua makosa yangu na jinsi ya kuyapunguza siku zijazo. Pia kuniinua kujiamini pale ninapo jaribu tena baada ya kushindwa. Kwa maoni yangu, kushindwa ni sehemu ya maisha inayo jenga, nidhamu, uvumilivu na bidii.

Mteja ninae muelewa ni mtu au kitu ninacho kitambua kwa jina au sifa yake. Napenda kutumia mteja pale ninapo hitaji kutoa mfano au kuelezea jambo kwa uwazi. Pia, mteja huniwezesha kujieleza vizuri na kuwasiliana kwa usahihi. Kwa maoni yangu, mteja ni muhimo katika mawasiliano na kuelezea mambo kwa mpangilio na ufafanuzi.

Malipo ninayaona ni njia kulipa au kupokea thamani ya huduma au bidhaa. Napenda malipo yasio na matatizo na kutolewa kwa wakati sahihi. Pia, malipo huniwezesha kufanikisha biashara na shughuli za kila siku. Wakati mwingine, malipo yanahitaji mpangilio na nidhamu ili kuepuka upotevu wa rasilimali. Kwa maoni yangu, malipo ni sehemu muhimu ya ufanisi wa maisha na kazi.

Fedha ninayoiangalia ni kifaa muhimu cha kufanya biashara na kufanikisha mahi taji ya kila siku. Napenda kutumia fedha kwa umakini na kupanga matumizi yangu vizuri. Amu pia, fedha hunisaidia kufanikisha malengo binafsi na yakikazi. Wakati mwingine fedha huniwezesha kufurahia burudani au kusaidia wengine. Kwa maoni yangu, fedha ni zana muhimu ambayo inasaidia maisha yangu kuwarahisi na yenye mpangilio.

Fursa inayoiona ni muda au hali, inayonipa fursa na fasi ya kufanikisha jambo au kujifunza kitu kipiya. Napenda kutumia fursa, mara zinapo jitokezea, badale ya kusubiri tu. Pia fursa hunisaidia kuboresha maisha yangu, kujenga ujuzi na kufanikisha malengo. Wakati mwingine fursa huniwezesha kupata uzoefu mupya au kushirikia na wengine. Kwa maoni yangu, fursa ni mfano wa maendeleo na mafanikio katika maisha ya.

Basi ninayoyaona, ni njia rahisi na ya haraka ya kusafiri kila siku. Napenda kutumia basi pale ninapohitaji kwenda kazini, shuleni au mahali mbali. Pia basi hunisaidia kuokoa pesa na kupunguza uchovu wa kusafiri. Wakati mwingine napenda kutumia basi kuokoa mandhari ya maeneo ninapopita. Kwa maoni yangu, basi ni njia ya usafiri inayorahisisha maisha yangu ya kila siku.

Tafadhali ninaiangalia kama neno la heshima na adabu, napotaka msaada au kitu kutoka kwa mwingine. Napenda kutumia tafadhali pale ninapo itaji msaada bila kulazimisha. Pia, uniwezesha kuwasiliana kwa heshima na kupata matokeo mazuri. Wakati mwingine, tafadhali unifanya nijisikie mtulivu na kueleweka vizuri. Kwa maoni yangu, tafadhali ni neno muhimu katika mahusiano mzuri na mawasiliano ya kila siku.

Nadra ninaiona kama jambo linalotokea mara chache sana. Napenda Nadra kwa sababu linanipa hisia ya kipekee na matukio ya kukumbukwa. Wakati mwingine Nadra huniwezesha kufanya mambo tofauti ya kipekee ambayo si ya kawaida. Pia linanifanya nijiskie furaha na mshangao kidogo. Kwa maoni yangu, Nadra ni sehemu ya maisha inayo ongeza msimuko na thamani ya matukio.

Nne ninaiangalia ni namba muhimu katika mpangilio wa maisha yangu. Napenda kutumia nne pale ninapopanga vitu kwa vikundi au vipengele vinne. Pia namba nne hunisaidia kuona usalama sawa na mpangilio katika kazi au shuguli zangu. Wakati mwingine namba nne hunisaidia kuweka mambo kwa uratibu na urahisi wa kufikika. Kwa maoni yangu, nne ni namba inayoonyesha mpangilio, utulivu na usahihi.

Samahani ninae yangalia kama neno lakonyesha kutaka msamaha au kueleza heshima. Napenda kusema samahani pale ninapokosea au kuathiri wengine bila kukusudia. Pia, huifadia kusafisha isia na kudumisha usiano mzuri. Wakati mwingine kusema samahani huniwezesha kujifunza makosa yangu na kuyarekebisha. Kwa maoni yangu, samahani neno muhimu katika kueshimiana na kudumisha amani.

Makubaliano ninayaona kama ufafanuzi ya kuelewana kati ya watu wawili au zaidi. Napenda makubaliano yasiyo na migongano na yanayo tekeleza kwa urahisi. Pia hunisaidia kufanikisha kazi, maamuzi na ushirikiano mzuri. Wakati mwingine makubaliano huniwezesha kuepuka migogoro na kudumisha amani. Kwa maoni yangu makubaliano ni msingi wa ushirikiano, heshima na ufanisi katika maisha.

Barua pepe ninaiyoiangalia ni njia rahisi na ya haraka ya kuwasiliana. Napenda kuitumia kutuma ujumbe kwa marafiki, familia au kazini. Pia barua pepe hunisaidia kupata tarifa, kupanga kazi na kufanikisha mawasiliano rasmi. Wakati mwingine napenda kutumia barua pepe kwa kusoma taarifa au ujumbe muhimu. Kwa maoni yangu, barua pepe ni chombo muhimu cha mawasiliano katika maisha ya kila siku.

Kuku ninayemwona ni ndege, wa manufaa na muhimu katika maisha ya kila siku. Napenda jisni wanavyotoka mayai na nyama ambayo ni sehemu ya chakula yangu. Pia, kuku nifundisha kujinthamini na kuwalea vyema wanyama. Wakati mwingine napenda kuangalia kuku wanavyo sogea au kula. Kwani hunipa furaha kidogo. Kwa maoni yako, kuku ni kiumbe, wa thamani na anao changia lishe na maisha bora.

Manjano ni rangi ninayopenda kwa sababu ni angavu, furahisha na inatoa hisia za matumaini, napenda manjano kwenye mavazi, vitu ya nyumbani au maua. Pia rangi ya manjano hunipa hisia na furaha na nguvu ya kufanya mamu. Wakati mwingine napenda manjano kuonyesha msisimko au mwaangaza katika mazingira yangu. Kwa maoni yangu, manjano ni rangi inayoongeza furaha na mwangaza katika maisha yangu.

Siku njema ninaiona kama siku yenye mafanikio, utulivu na furaha. Napenda siku njema kuanza kwa mpangilio mzuri na kufanya mambo kwa utulivu. Pia, siku njema hunipa nafasi ya kupata matokeo mazuri katika kazi. Masomo au shughuli nyingine. Wakati mwingine siku njema uniwezesha kupumzika na kufurahia muda na familia umarafiki. Kwa maoni yangu, siku njema ni sehemu ya furaha na ustawi wa maisha yangu.

Baiskeli nayoiona ni njia nzuri ya kusafiri na kufanya mazoezi. Napenda kutumia baiskeli pale ninapohitaji kutembea au kufurahia hewa safi. Pia baisikeli hunisaidia kuboresha afya ya mwili na kuwa na nguvu. Wakati mwingi napenda kutumia baisikeli ku burudani au matembezi ya familia. Kwa maoni yangu, baisikeli ni chombo muhimu cha usafiri na afya.

Uwasilisho ninayaona ni jambo muhimu kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa wengine kwa uwazi. Napenda kuandaa na kutoa uwasilisho vizuri ili kuwasiliana kwa ufanisi na kushirikisha taarifa. Pia wasilisho hunifundisha kujiamini, kupanga maneno na kutumia muda vizuri. Wakati mwingine wasilisho huniwezesha kupata marejesho na kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa maoni yangu, uwasilisho ni njia nzuri ya kujieleza na kufanikisha mawasiliano.

Novemba ninayoangalia ni mwezi wa mwisho wa mwaka unaonipa nafasi ya kutathmini yaliyofanyika na kupanga mipango mipya. Napenda Novemba kwa sababu mara nyingi hali ya hewa hubadilika kidogo na kuwa tulivu. Pia ni mwezi mzuri wa kukamilisha kazi au miradi niliyokuwa nayo. Wakati mwingi napenda Novemba kwa sababu unahimiza kupanga bajeti na malengo ya mwaka ujao. Kwa maoni yangu, novemba ni mwezi wa kutathmini, kupanga na kujipanga kwa maendeleo.

Ofisi inayiona ni sehemu muhimu kazini ambapo kazi nyingi ufanyika. Napenda ofisi ambayo ni safi, yanye mpangilio mzuri na mazingira tulivu. Pia ofisi unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wezangu. Wakati mwingine napenda ofisi kama sehemu ya kufanya mikutano au kupanga majukumu ya kila siku. Kwa maoni yangu, ofisi ni mahali pa kuzingatia kazi, kupanga na kufanikisha malengo.

Uamuzi ninauona kama mchakato muhimu au kuchagua chagua sahihi. Napenda kufanya uamuzi kwa umakini na kufikiria matokeo yake. Pia, uamuzi huniwezesha kufanikisha malengo yangu na kuepuka makosa. Wakati mwingine, uwmamuzi mzuri hunisaidia kujifunza na kuboresha mbinu zaidi. Kwa maoni yangu, uamuzi ni sehemu muhimu ya maisha, inayojenga nidhamu, busara na mafanikio.

Rangi ya chungwa ninayo iona ni angavu yenye furaha na inatoa hisia za msisimko. Anapenda rangi hii kwa sabubu inapendeza machoni na huongeza mwangaza kwenye mavazi au vitu. Pia rangi ya chungwa hunipa hisia, na nguvu na motisha ya kufanya mambo. Wakati mwingine napenda kutumia rangi ya chungwa kuonyesha msisimko au burudani katika mazingira yangu. Kwa maoni yangu, rangi ya chungwa ni ya kuvutia yenye nguvu na huongeza furaha.

Mara kwa mara nayoangalia ni pale jambo linapotokea wakati mwingi au kwa utaratibu wa kawaida. Napenda mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kujenga nidhamu na utaratibu katika maisha yangu. Pia mara kwa mara hunifanya nijifunze au kuboresha jambo fulani hatua kwa hatua. Wakati mwingine huniwezesha kufanikisha malengo kwa uthabiti na ufanisi. Kwa maoni yangu, mara kwa mara ni muhimu kwa ustawi, mandeleo na mpangilio wa kila siku.

Shule nina iona kama sehemu muhimu kwa maisha yangu. Napenda shule kwa sababu hunipa elimu, maarifa na ujuzi muhimu. Pia shule hunisaidia kujenga nidhamu, maadili na uhusiano na wenzangu. Wakati mwingi napenda shule kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza vitu vipya na kushiriki katika shughuli za ziada. Kwa maoni yangu shule ni mahali pa kujifunza kukuwa na kujiendeleza kibinafsi.

Tafuta ninayoiangalia ni shuguli ya kuangalia au kupata kitu fulani. Napenda kutumia tafuta pale ninapohitaji kujua taarifa au kupata suluhisho la tatizo. Pia tafuta unisaidia kujifunza mambo mapya na kuongeza maarifa yangu. Wakati mwingine napenda kutumia tafuta kupata vitu vya muhimu haraka na kwa urahisi. Kwa maoni yangu tafuta ni njia muhimu ya kupata tarifa, soluhisho na maarifa.

Mguu wangu ninauona kama sehemu muhimu ya mwili yangu. Napenda mguu kwa sababu hunisaidia kutembea, kukimbia na kusimama kwa usawa. Pia mguu hunisaidia kufanya mazoezi na kushiriki katika michezo. Wakati mwingine napenda kutunza mguu kwa kuvaa viatu vinavyofaa na kupumzika baada ya kazi. Kwa maoni yangu, mguu ni sehemu ninayothamini sana kwa sababu unarahisisha maisha yangu ya kila siku.

Nyuma yangu ninaiangalia kama sehemu muhimu ya mwili wangu. Napenda nyuma kwa sababu hunisaidia kusimama kwa usawa na kuunga mikono miwili mwili wangu. Pia nyuma hunisaidia kusogea, kupanda, au kubeba mizigo midogo. Wakati mwingine napenda kuitunza nyuma kwa mazoezi ya mwili na kuepuka maumivu. Kwa maoni yangu nyuma ni sehemu ninayothamini sana kwa sababu inasaidia mwili kufanya kazi kwa usahihi na kwa nguvu.

Habari yangu ni nzuri sana. Napenda siku yangu ianze kwa mtazamo mzuri na nguvu za kufanya kazi. Pia hunifurahisha kushirikiana na watu na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine napenda kutumia muda wangu kupumzika au kufanya mambo ya burudani. Kwa maoni yangu, habari yangu ni nzuri pale inapokuwa na amani, furaha na mpangilio mzuri wa maisha.

Kituo ninachoiona ni mahali pa kusanyika au kupumzika pale inapo nitajihuduma au kusafiri. Napenda kituo kilichosafisha, kilichopangiliwa vizuri na chenye usalamu. Pia kituo hunisaidia kupata taarifa, kusubiri usafiri au kupanga safari yangu. Wakati mwingine napenda kituo kwa sababu hunipa nafasi ya kuangalia mandhari au watu. Kwa maoni yangu, kituo ni sehemu muhimu ya uratibu, usafiri na mpangilio wa kila siku.

Bonasi ninayo elewa na ni zawadi au malipo ya ziada kwa kazi nzuri. Napenda bonasi kwa sababu hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia bonasi hunisaidia kuboresha maisha yangu kwa manunuzi, kuwekeza au kusherehekea mafanikio. Wakati mwingine bonasi huniwezesha kujifunza kushirikiana na timu kwa ufanisi. Kwa maoni yangu, bonasi ni kitu chenye thamani inacho ongeza furaha na motisha kazini.

Wali ninauona kama chakula cha msingi na muhimu sana katika maisha yangu. Napenda wali kwa sababu hunipa nguvu na lishe ya mwili. Pia wali ni rahisi kuandaa na unaweza kula kwa njia nyingi. Wakati mwingi napenda kula wali pamoja na boga au nyama kwa ladha bora. Kwa maoni yangu wali ni chakula kinachonifuraisha na kunipa nguvu za kufanya kazi kwa masomo.

Jee, kazi hii nitakayofanya miaka mingi ijayo. Ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu bado nafanya kazi ile ile. Je, niombe kuamishwa idara nyingine au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadlisha kazi ni hatari. Hapa nimejua watu na mchakato, ninajua kila kitu mahali pingine nitaanza mwanzo tena. Lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu. Ninaitaji kufikiri kwa makini labda, nitazungumza na maneja wangu. Nione kama kuna fursa za maendeleo, niombe msaada wa karibu yangu pia.

Mvua inanyesha sanasana leo, sauti sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua aidha haitanyesha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza nyumbani, wanafurahi na mvua. Wanasema wanataka kuenda nje waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku ya mvua ni ya kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda baridi kama hii inahitaji supu ya moto.